Kwa kawaida mimi si mtu wa kuamka mapema, mimi ni mtu wa kukaa usiku, mara mingi nikiwa na shughuli mingi kadhaa huwa nakaa usiku nzima, nikifanya kazi zangu, ni shughuli zangu kwenye laptop, ni shughuli za kikazi, ama kukodi tu, ama kuwatch ata series, au movie moja. Ninapendelea sana kufanya kazi usiku, kuliko kuamka mapema. Mimi ni wale wanaita the night owl, napenda kufanya kazi zangu usiku, nimalize na kisha naset alarm, ili niamke kitu saa mbili au saa tatu. Ninategemea hiyo siku inanzaa vipi.

Kwa kawaida mi hufanya mazoezi, karibu mara tatu kwa wiki, mara mingi mi huenda kwenye jimu au maeneo ya mazoezi, huwa nimeandikisha hapo na nimelipa pesa fulani ili nieze kufanya mazoezi. Huwa naenda katika kuruka kamba, kuinua chuma kiasi ili kunyorosha tu mwili zangu. Na kila siku kabla nilale, huwa nafanya mazoezi kiasi kiasi ya kunyorosha tu mwili kutokana na uchovu wa kazi na siku nzito niliyokuwa nayo. Huwa nafanya kwa kupiga press ups kidogo, kurukaruka kidogo, kunyorosha viungo. Hina inanisaidia pia kuwa na afya njema.

Napenda kula samaki ama hilo unapenda white meat. Mara mingi mi hupenda kula samaki au nyama choma. Napenda samaki ya sawa kwanini? Samaki mara mingi hukua na hile chukula tunaita proteini. Usaidia katika ukuaaji wa viungo kuongeza nguo. Pia nyama yake ni tamu sana. Maramingi usama kwenye kibana fulani Napata samaki aliyechoma, samaki mtamu ama mara mingi pia mi uchukua samaki nakuenda nyumbani kujikangia mwenywe.

Ndiyo napenda kujaribia teknolojia mpya kwa kuwa mimi ni techlead na niko kwenye programming huwa napenda kujaribu teknolojia mpya ili nieze kuwa updated kwa teknolojia ambazo zinatokea kila kuchao teknolojia ni uwanja mkubwa unaobadilika kila saa na kila wakati vitu vya kale saa hii si si kama vya sasa vitu vinabadilika kwa hivyo napenda kujaribia teknolojia mpya ili nieze kuwa up to date kwa kile kinachoendelea kwenye dunia na ata kwenye ulimwengu wa tech.

Napenda mbwa kutahidi wawo ni marafiki wa kweli ambao hawachi kama umbuwa waneza kufurahisho wakati wote Wanaksalimia kwa mkia unotikifika, wanakukimbia karibu wakati wa matembezi na wakati mingi na hatu wanakulinda nyumbani kama asikari wa kweli Hapa kenya mbwa kama German shepherd au labrado ni popula sana Kasabubu waneza kuwa walinizwa familia na chithajiwa watoto Mininge pedna kuwa na mbwa aina yala labrado ni gentle Waneza kuchila mpira siku ndhima na waneza kuwa therapi wakati ni mechoka.

Wakati nahisi wasiwasi au stress kwa sababu ya kazi pesa au tu mawazo mingi akilini wanafanya vitu hivi vinavyonisaidia kutulia haraka Kwanza kabisa huwa napumua kwa ndani huwa nakaa mahali pa kimya nafunga macho na kufanya breathing Pumua ndani kwa sekunde nne, shikilia sekunde nne, toa nje sekunde nne, shikilia sekunde nne Hua nafanya mara 5 au mara 10 Pili natoka nje kutembea hua na bavi yatu na nakona kutembea barabaraini au karibu na mtatu haraka mandaka 15 au 20 tu Kupumuwa ya wasafi kuna watu au minti na nje kusonge inaondoa mawazo, mabaya.

Chakula ninachokipenda zaidi kuliko vile ni nyama chome ya mbuzi na ugali moto pamoja na kachumbari Hii combination inakua perfect kwangu nyama ile inayochumwa pole pole kwa makaa nje cripsy ina chumvi kidogo nani juisi na laini inayokata vipande Huwa inanivutia sana Napenda nyama choma kwa sababu si chakula tu niexperience Huwa tunaenda kibanda cha mtaa au nyumbani marafiki wa familia Tunakaa nje chini ya mti au tendi mziki wa rumba unacheze kidogo Tunaongea hadi tena kucheka kila hadi usiku inakua wakati wa furaha na jamii si tu kujaza tumbo.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza kisha kujitahidi kuboresha pole pole bila kujilaumu sana udhaifu wangu mkubwa nikua perfectionist kupita kiasi. Huwa nataka kila kitu kiwe Zaidi ya asilimia mia moja kabla sijakimaliza au kukitoa. Hivyo wakati mwingi huchukua muda mrefu kuliko inavyohitajika. Na mara kwa mara huwa nachelewa kidogo, taila ndogo ndogo.